Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Ninajiisi mchanganyiko wa hofu kidogo na kujiamini kuhusu wasilisho. Hasa kabla sijaianza. Kwa kawaida, kabla ya wasilisho, huwa na wasiwasi kidogo. Hasa nikijua nitasimama mbele ya watu wengi, au watu wakubwa kazini. Mawazo huanza kuja, je, nitaeleweka vizuri? Je, nitasau ninachotaka kusema? Hiyo hofu ni ya kawaida kwangu. Na nimekubali kuwa ni sehemu ya maandalizi. Lakini nikishaingia kwenye mawasilisho, hisia hubadilika. Nikianza kuzungumza na watu kunisikiliza huanza kupata kujiamini pole pole. Hasa kama nimejiandaa vizuri. Huwa hata naanza kufurahi wasilisho, hasa nikiona watu wakitikisa kichwa, kuuliza maswali au kuonyesha kuvutiwa. Baada ya wasilisho mara nyingi hujihisi nafuu na kujivunia. Hata kama halikuwa kamilifu hujipa sifa kwa kuthubutu na kwa kujitahidi. Kila wasilisho hunifundisha kitu. Jinsi ya kuzungumuza vizuri zaidi, kupanga mawazo au kuthibiti hofu. Kwa ujumla uwasilisho wangu ni changamoto lakini pia fursa. Ni nafasi ya kujifunza, kujihamini zaidi na kuonyesha kile ninachojua, ingawa hofu haiondoki kabisa. Nimejifunza kuwa maandalizi mazuri na mazoea hufanya wasilisho liwe rahisi ata la kufurahisha.

Ungependa kurudi ujana? Kwa kweli, ndiyo na hapana pia. Upande mmoja wa moyo wangu ungependa kurudi ujana kwa sababu kulikuwa na mambo mengi mazuri sana. Kulikuwa na uhuru wa mawasiliano, kucheka bila ma wasiwasi mwingi, nguvu nyingi za mwili na maisha ilionekana myepesi. Nilikuwa nafanya vitu bila kuogopa sana kesho, bila kubeba mzigo mingi ya majukumu, kulikuwa na ndoto nyingi, matumaini makubwa, na wakati mwingine furaha ilitokana na vitu vidogo sana. Marafiki, michezo, muziki au mazungumuzo marefu bila presha ya maisha. Lakini upande mwingine usingependa kurudi kabisa. Kwa sababu ujana ulikua pia na kutojua mengi. Kufanya makosa bila kuelewa matokeo yake na wakati mwingine kuchanganyikia kuhusu maisha. Leo, pamoja na changamoto zake nina hekima zaidi. Nimejifunza kupitia makosa, najijua vizuri, ninajua ninachotaka na nisichotaka. Kuna amani fulani inayokuja na kukua hata kama maisha yanakuwa na majukumu zaidi. Kwa hiyo, kama ningependa nafasi, ningependa kurudi ujana nikiwa na akili, nilio nayo sasa nifurahie nguvu na uhuru wa ujana, lakini nichukue maamuzi bora zaidi. Lakini kama hilo aliwezekani, basi ninaridhika na nilipo sasa.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo nalojitahidi kufanya taratibu katika maisha yangu ya kila siku. Hata kama si rahisi kila wakati. Kwanza kabisa na jitahidi kutumia mfuko ya kudumu, badala ya mfuko ya plastiki ni nayo penda dukani. Nimezoa kubeba mfuko wangu kwenye bagi na kuweka karibu na mlango wa nyumba. Nieke, hili ni si husahau. Pili, napendelea chupa ya maji na inayotumika tena badala ya kununua maji ya chupa za plastiki kila siku. Inajaza maji nyumbani au kazini jambo ambalo, lina nisaidia pia kuokoa pesa. Vile vile, ni kichukua chai au kahawa, ninapenda kutumia kikombe changu, chakudumu inapowezekana. Pia, ninajitahidi kutumia tena plastiki badala ya kutumia maramoja, mfano chupa au vyango vya plastiki na vitumia kuifadhi vitu nyumbani kabla kuvitupa na kupeleka kwenye sehemu ya kuchakata taka kama ipo. Zaidi ya hayo, ninajifunza kuelimisha na kukumbusha mwenyewe kusoma kuhusu wa athari za plastiki kwenye mazingira unipa motisha ya kuendelea kubadilika. Wakati mwingine pia nazungumza na watu wakaribu kuhusu muhimu, mabadiliko madogo madogo.